Rangi yangu ninayopenda zaidi, ni rangi ya kijani. Napenda rangi kwa kuwa, mimi ni mtu ambaye napenda sana mazingira, na napenda kila wakati mazingira yanapogeuka na kuwa ya rangi ya kijani, inafanya maisha yakuwe ya kuvutia na kupendeza. Napenda rangi hii, rangi hii unifraisha, Ninapoona kuwa mazingira ni ya rangi ya kijani nayafrahia.

Ujuzi ambayo ningependa kujifunza sana ni ujuzi wa kucheza mziki. Napenda sana kujifunza ujuzi kwa sababu, napenda kuhudhuria hafla nyingi inayohusiana na ucheza mziki. Na ningependa kuwa mmoja kati ya wale wanaocheza, hili nijihisi kuwa nimeudhuria hafla iyo. Nimewahijaribu mara mingi sana kujifunza ucheza mziki na ninapenda kujifunza ucheza mziki nikiwa pamoja na rafiki zangu. Wakati muhimu wakujifunza kucheza mziki na hisi ni baada ya masomo.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni kuwa Ningependa kuona wanajamii wakiwa wameelimika, wote kwa ujumla, wa kike na wa kiume, wakipata elimu sawa Pia ningependa kuona kuwa mipaka ya kijinsia imeweza kuisha Watoto wa kike pamoja na watoto wa kiume wapewe na fasi sawa katika jamii Pia ngependa kuona maendeleo mbalimbali kama vile miundo misingi, hikuwe imeimarishwa, barabara hikuwe nzuri, osipchali hikuwe nzuri yenye inaleta matibabu mazuri ya kutosha. Pia, ningependa kuona kuwa jamii imeweza kuhamasishwa kuhusu mbinu za kidigitali, wametoka katika mbinu ya kitamaduni, wameanza kutumia mbinu ya kidigitali.

Natumia muda mwingi sana mtandaoni. Kwa siku natumia masaa manane hadi masaa kumi. Kwa sababu natumia mitandao kwa ajili ya mawasiliano wakati mwingi. Na pia napenda kufanya utafiti mbali mbali, napenda kufanya utafiti wa mambo yanayoendelea ulimwenguni, ni tukio kipi, ni tukio lipi jipya ambayo imeweza kutokea na kuangalia kutazama habari mbali mbali.

Ndiyo napenda sana kuendesha baiskeli na nilianza kuendesha baiskeli nikiwa mtoto mdogo hadi sasa bado napenda kuendesha baiskeli. Wakati mwingine, wakati sina kazi ya ziada ama siendi shuleni, napenda kutumia mda mwingi, kuendesha baiskeli, kutembea mahali tofauti tofauti. Na pia wakati mwingine napenda kuenda mashindano ya kuendesha baiskeli ni mchezo ambao unafrahisha.

Ili kufanya urafiki, marafiki wapya, kwanza kabisa, naanza kwa kuwasalimia kwa tabasamu, pale ambapo tunapopatana mara ya kwanza, naweza kusalimia kwa tabasamu. Kisha tunapokuwa tumejuana baada ya hapo Nitaendelea kuzungumza nawe kwa zaidi ili kudumisha urafiki na kukujulia hali mara kwa mara ili kudumisha urafiki Pia nafanya urafiki kwa kushiriki katika vikundi vya darasani pale pale shuleni tunapopewa Tunapopewa kazi ya ziada tunaingia katika vikundi na kusaidiana kufanya kazi mbalimbali, urafiki hutokea hapo. Pia nafanya urafiki kwa kushiriki katika hafla za kijamii, pale ambapo jamii jamii au kanisa ina hafla fulani na nakutana na watu mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti. Hapo nitapata watu ambao wana malengo sawa na yangu na urafiki unaanzia pale.

Ndiyo napenda kutembea msituni kwa sababu napenda sana mazingira. Kwa hivyo napenda kutembea pale msituni mara mingi, nikiangalia wale ndege wanapoimba pale msituni, wanatoa sauti nzuri ambayo inafraisha. Na pia napenda jinsi misitu mingi na upepo wa asili ambao unapendeza. Pale ambapo napokuwa mapumzikoni napenda kutembelea misitu mbalimbali ili kusikiliza sauti ya wanyama tofauti tofauti.